Mimi hupenda kujaribu vyakula vipya lakini sana sana ambazo nilikuwa nishawahi tamani kujaribu si chakula tu yoyote lakini naeza penda kujaribu mimi hupenda kujaribu chakula mpya lakini si mara mingi kwa sababu si mara mimgi mimi hukula chakula kipya vipya.

Kitendo cha wema ambacho nishawahi fanya kuna siku mtoto wa jirani alikuwa anahisi njaa na sikuwa na pesa lakini nilichukuwa juhudi yangu na kuenda kwa duka na kukopa pesa na kununulia mtoto huyo chakula bila kujali jinsi nitakavyo lipa hiyo deni.

Na kwa kawaida mimi hulala masaa nane kila siku. Usiku na saa moja mchana kwa jumla inakuja saa tisa kila siku usingizi ni kitu cha maana kwa mwili ya binadamu kwa hivyo siwezi kaa bila kulala usingizi ya kutosha.

Sherehe yangu ya kupendeza ni siku ambayo niliyozaliwa. Maana hii ndio ni kama mwanzo kwangu wa maisha. Mimi hufurahia siku hii na kuisherehekea kwa furaha. Japo sio sherehe ya kila mtu lakini kwangu ni sherehe ya umuhimu.

Rafiki wangu wa karibu tuliweza kutana katika shuleni. Rafiki huyu ni ananipenda na nampenda kwa sababu mimi huweza kumwambia ukweli. Mimi humwambia mimi huwa simdanganyi huwa mfichi huwa sikui msiri kwake. Rafiki yangu anapenda kukula ugali na nyama.

Mimi hupenda mfereji wa TV Citizen. Maana hio ndio mfereji ulio una vipindi za kufurahisha na mimi huona mfereji huu kila wakati napenda sana mfereji wa TV Citizen.

Mafanikio kubwa ambayo nimeweza kupata kazini ni kueza kujitegemea na kukimu maitajiangu bila ya kutartegemea mtu. Hio inanipa amani na naweza kuhishi kila siku nikifirahia mafanikio hayo.

Nafanya vitu mbalimbali ili kuweza kulinda mazingira. Mimi hupanda miti. Mimi pia huwa nina okota takataka kama plastiki na kuiondoa katika mazingira. Mimi huwa sitaki mazingira chafu na huwa siharibu maji. Maji ni uhai katika mazingira.

Mimi upenda kunua vitu katika soko. Maana katika soko naeza kupata kila bitha ambayo na itaji na pia ninafurusa yaku. Jua bei yavitu tofauti tofauti. Ndo maana mimi upenda kunua kwenye soko vitu.

Rangi ambayo napenda kwenye ukuta haijalishi sana lakini napenda rangi ya manjano. Maana rangi ya manjano huwa inanifurahisha kila wakati ninapoiona kwenye ukuta na huwa inanikumbusha mambo mazuri.

Mimi wakati ninaamka mimi hunywa maji. Baada ya chamcha mimi hunywa maji. Jioni mimi hunywa maji. Kwa jumla mimi hunywa maji mara tatu ama tano kama kama kuna jua sana.

Kuongeza uzalishaji wangu mimi natia bidii zaidi katika kazi ambayo naifanya na pia nina mpango wa kuanzisha kazi zingine ili kuzalisha zaidi na pia kujitenga na mambo ambayo hainisaidi katika maisha.

Mimi hupenda mikutano za kisiasa maana naweza kujiunga na wanasiasa ambao ndio viongozi wetu ambao watatueleza katika nikutano hiyo agenda waliyonayo katika taifa letu na.

Ili kujitunza mimi hula chakula safi, mimi unywa maji ambaye yamechemushwa mimi uenda ospitali ninapokuwa mgonjwa mimi ujitenga na mambo ambayo inezanieka katika hatari kama kama ujambazi.

Ndivyo naweza ishi siku moja bila teknolojia lakini si jambo ambayo natamani iweze kufanyika maana teknolojia ina inasaidia katika shughuli za kila siku lakini ninaweza ishi siku moja bila teknolojia.

Mimi napenda kutazama mchezo ya voliboli, mpira na hata madoni. Mimi naeza kushiriki katika mchezo wa mpira. Mimi utazama michezo hii kwenye runinga. Mimi naweza. Mchezo ambao unanishangaza sana ni mchezo wa madoni.

Mimi napenda mwanga wakati ni kilinganisha na mwanga mkali. Mwanga mkali huwa inafanya na weza kuchoka haraka. Lakini mwanga wakati huwa na weza kufanya kazi mingi kwa sana bila kuchoka na haraka sana na weza kumaliza hiyo kazi.

Lugha ambayo ningependa kujifunza ni lugha ya kijerumani. Lugha hii nimetamani sana kujifunza maana natamani kwenda kuishi huko ujerumani natamani kuongea kijerumani kila siku ya maisha. Kijerumani huwa inanifrahisha sana.

Napenda kuzungumza siasa maana ninapo kutana na marafiki zangu, hiyo ndio mjadala ambao sisi huweza kuweza kuongelea mara kwa mara. Siasa ni mzuri katika kupitisha wakati muda. Mnapo izungumzia na kina. Inasaidia kuwachagua viongozi wazuri.

Nimeshawai fanya kazi ya kujitolea mara mingi maana sio kila kazi ya ambayo unafanya inaitaji iwe kazi ya kulipwa saa zingine kazi ya kujitolea inaweza kukusaidia kujua mambo mengi ya ambayo haungeweza kujua kama haungefanya hiyo kazi.

Jipa moyo kuwa nitaweza kufanya kazi na nitaweza kumaliza. Ndio, ninapoanza kazi huwa sianzi kazi kabla sijafanya hayo. Pia huwa nala nashiba vizuri kabla sijaanza kazi.

Mimi hula chakula cha viazi na mchele wakati wa mchana mara nyingi mimi hupenda chakula hiki ni rahisi kupika na pia ni tamu viazi na mchele huwa ina nishibisha sana mchana. Na penda sana kula wali na.

Napenda sana kusikiza radio. Mimi husikiza radio jambo, radio citizen, radio milele, sulu radio na zinginezo. Radio ambayo mimi hupenda kusikiza sana ni radio jambo. Ina watangazaji ambao wananifurahisha na maudhui yake pia inanifurahisha.

Mimi upenda kujifunza mambo mapya, kupitia, mitandao, vitabu, na hata kupitia watu wambao wa najua jambo hilo. Hii yote naunganisha na nakuja na njia yangu ya kufanya hiyo jambo mpya.

Napenda kukimbia sana. Kukimbia ndiyo zoezi ambayo mimi huweza kufanya kila asubuhi ili baada ya kuamka. Kukimbia huwa inanifurahisha maana, inanifungua kifua na pia inaweka mwili yangu kuwa sawa. Kukimbia ni mzuri sana na napenda nasidhani kama ntawai acha kukimbia.

Mimi hutumia muda wangu wa wikendi kupumzika. Mimi hu jumamosi huenda kuona mpira na marafiki zangu. Jumapili mimi huenda kanisa alafu jioni mimi huenda kutulia na marafiki zangu tukinywa pombe kidogo. Mimi pia hutumia fursa hiyo kupumzika sana.

Napenda mvua sana. Mvua inasaidia chakula kumea na pia inasaidia katika kupunguza njaa na. Inaondoa njana, napenda mvua sana. Mvua inasaidia katika shuguli za kila siku za maisha. Mvua ni muhimu sana.

Mimi hupenda kula nje ya nyumbani katika hoteli, napenda kula kwa hoteli maana chakula huja kwa haraka na hauhitaji kukipika, unaitaji tu kuwa na pesa, napenda kula kwa hoteli pia kwa sababu chakula cha hoteli huwa tamu.

Mimi hupenda kucheza mchezo wa mpira. Mchezo wa mpira huwa poa kwangu maana huwa inahusisha mambo mengi kama kukimbia kutumia nguvu. Na pia napenda mpira maana watu wengi hawapendi mpira.